Kumbukumbu nyingi tu, kumbukumbu ya kwanza ambayo ishainitisha sana ni kipindi fulani nikiwa nasoma katika tasisi ya mawasiliano inchini Kenya, nilianza kukonda kwa ghafla. Nikakonda tu nikaishiwa na manyama nikabaki tu mifupa na yale matege kwenye miguu yakaonyesha kwa nguvu sana kwa sababu, nilikuwa nauguwa ugonjwa ambao haukua unapatikana. Lakini badae ukapatikana nikajulikana kwamba ninakifua kikuu nikawa basi naendea dawa pale nyumbani mzazi wangu mama alinisaidia sana kunielekeza hapa na pale na ikawa hivo nafurahi sana kwa sababu yake na mambo tu ni mengi ambayo nimefanya yakatisha lakini pia ingine ambayo ilinitisha zaidi ni kwamba baada ya kumaliza zile dawa naenda kupima kikohozi. Badae wanaeda kuangalia wanaona kwamba kumbe pia zimebaki zile jemsi yale mayai yanayoleta zile jemsi za TB chenye badae ikakuja kujulikana si changu walikuwa wamemconfusi kidogo.

Mimi, watoto wananipenda binafsi Wanapenda sana kucheza na mimi sijui kwa nini. Sijiui ni kwa vile nikionana nao lazima wangekula peremende. Nikionana nao lazima wangekula biskuti. Nikionana nao watakula keki, huwa wananipenda sana wakiniona wafurahia wanakimbia kunilaki. Trevor mambo vipi.

Kawaida napenda kuogea kwa maji moto kwa sababu nishawahi jaribu kuoga na maji baridi. Nikashikwo na ile kifua kikuu kwa hivyo sana mimi napenda kogea kwa maji moto ama yale ambayo yamekanzwa kwa maana kwa mba ya na si balidi si joto ndo maji ambayo napenda kuoga nayo.